Kwa upande wangu napenda mchanganyiko wa vyote viwili kulingana na hali. Napenda kusimamia kwa sababu inanipa nafasi ya kupanga kazi, kusaidia wengine, kukua na kuhakikisha malengo yanafanikiwa kwa wakati. Pia inanifundisha uajibikaji na maamuzi, lakini pia sina shida kusimamiwa. Hasa pale ninapofanya kazi chini ya kiongozi mzuri anayetoa mwelekeo wazi na mrejesho wa kujenga kusimamiwa kunanisaidia kujifunza mbinu mpya, kuboresha nidhamu na kuepuka makosa yasiyo ya lazima. Kwa kifupi naamini kiongozi mzuri pia ni mfuasi mzuri, kujua lini uongeze na lini uongezwe kunaleta matokeo bora zaidi.

Asubuhi hii, niliamka mapema kabla ya jua kuchomoza. Nikiwa na nia ya kuanza siku kwa utulivu, nilianza kwa kunyoosha mwili kidogo ili kuondoa usingizi. Kisha nikaenda kuoga maji ya vuguvugu ambayo yalinisaidia kuamsha akili. Baada ya hapo, nilijipanga na kuvaa nguo safi tayari kwa shughuli za siku. Nilipata muda wa kukaa kimya kwa dakika chache, nikifikiria malengo ya siku na kupanga vipaumbele vyangu. Kisha nikaanda chai ya maziwa na mayai. Nikala kifungua kinywa taratibu bila haraka. Wakati huo nilikuwa nikisikiliza radio kwa sauti ya chini ili kupata habari za asubuhi. Baada ya kula, niliangalia ujumbe muhimu kwenye simu na kuandika orodha fupi ya kazi za kufanya. Asubuhi yangu ilikuwa tulivu ya kupanga na ilinipa nguvu nzuri ya kuanza siku kwa umakini na motisha.

Kwanza kabisa, ninapo anza kazi, kuchukua dakika chache kujipanga na kuelewa kile ninacho nihitaji kufanyika. Kuangalia ratiba au orodha ya kazi ili kubaini kipa umbele cha siku na kazi za haraka. Baada ya hapo, huandaa mazingira ya kazi kwa kuwakikisha vifaa vyote muhimu, l vipo na havina usugufu. Napenda kuanza na kazi iliyo muhimu zaidi au inayohitaji umakini mkubwa sababu akili huwa bado iko makini mapema. Pia hutenga muda mfupi wa kuangalia mawasiliano muhimu kama barua pepe au ujumbe wa kazi. Lakini sielekei kukaa hapo kwa muda mrefu. Hatuwa hizi hunisaidia kuanza kazi kwa mpangilio mzuri, ku okoa muda na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Siku nzima.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana usiyo sahaulika nilipoiona kwa mara ya kwanza nilishangazwa na upana wake mkubwa na mawimbi yaliyokuwa yakisonga taratibu kuelekea ufukweni. Sauti ya maji ilitoa utulivu wa kipeke, ulio tuliza mawazo yangu. Nilifurahia kutembea kando ya ufukuwe nikiwa peku. Nikihisi mchanga laini chini ya miguu yangu na upepo mwanana ukipuliza usoni. Harufu ya maji ya chumvi ilifanya mazingira yawe tofauti na maeneo ya kawaida ya bara. Nilipenda kutazama jua likichomoza na kuzama juu ya bahari. Rangi za anga zilibadilika, zikibadilika pole pole na kuakisiwa majini. Bahari ilinifanya nitafakari maisha na kuona jinsi dunia ilivyo kubwa na yenye uzuri wa ajabu. Uzoefu huo ulinipa amani ya ndani. Furaha na hamu ya kurudi tena siku zijazo.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kufuata hatua za msingi ili ziwe wazi na rahisi kueleweka. Kwanza, kukusanya taarifa zote muhimu kama takwimu, matokeo ya kazi na maoni kutoka kwa wahusika husika. Baada ya hapo, hupanga taarifa hizo kulingana na malengo ya ripoti. Niki tenganisha utangulizi, maelezo ya kazi ilio fanyika, changamoto na mapendekezo. Nina hakikisha lugha ninayo itumia ni rahisi na rasmi kiasi. Nikiweka hoja kwa mpangilio mzuri kabla ya kuwasilisha ripoti hui hakiki ilikuirekebisha makosa ya sarufi na kuhakikisha taarifa ni sahihi. Njia hii hunisaidia kuanda ripoti zilizo wazi zenye mpangilio na zinazo weza kusaidia maamuzi.

Hapana, siishi mahali nilipo zaliwa. Nilizaliwa sehemu moja lakini badaye nilihamia mahali pengine kwa sababu ya masomo na kazi. Kuhama kulinipa furusa ya kukutana na watu wapya, kujifunza tamaduni tofauti na kuona maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Ingawa siishi nyumbani nilipo zaliwa. Bado ninaa padhamini sana kwa sababu ndipo nili kulia na kupata kumbukumbu nyingi muhimu. Mara kwa mara, napenda kurudi kutembelea familia na marafiki wa zamani, jambo linalo nifanya nijisikie kama niko nyumbani. Kuishi mbali na mahali ulipozaliwa kunanifundisha kujitegemea zaidi na kukabiliana na changamoto mpya lakini mizizi yangu bado ipo pale nilipoanzia.

Ninatumia simu yangu kama kifaa muhimu cha kunisaidia katika maisha ya kila siku. Kwanza kabisa, huitumia kuwasiliana na familia, marafiki na watu wakazi kupitia simu, ujube mfupi na mitandao ya kijamii. Pia huitumia kupata taarifa muhimu kwaharaka kama kusoma habari, kutafuta taarifa mtandaoni na kufuatilia matukio ya kila siku. Simu yangu hunisaidia kupanga muda kwa kutumia kalenda vikumbusho na saa ya kuwamsha. Wakati wa mapumziko, huitumia kusikiliza muziki, kutazama video au kusoma makala. Pia hutumia programu za benki na malipo kufanya mia mala kwa urahisi bila kubeba pesa taslimu. Kwa ujumla, simu yangu hunirahisishia kazi mawasiliano na burudani, lakini hujitahidi kuitumia kwa kiasi hili isiharibu muda wangu wa kazi au mapumziko.

Napendelea kuvaa t-shirti kuliko shati kwa matumizi ya kila siku kwa sababu ni rahisi, yenye starehe na inafaa kwa hali nyingi. T-shati uniwezesha kutembea kwa uhuru bila kujisikia kubana. Jambo muhimu hasa wakati wa kufanya kazi za kila siku au shughuli za nje. Pia ni rahisi kuichanganya na suruali, jeans au shorts. Jambo linaloongeza urahisi wa kuenda mavazi. Tishati pia hutua hisia ya starehe na rahisi kuosha. Jambo linaloongeza matumizi yake bila wakati. Hata hivyo, napenda pia shati pale ninapo hitaji kuonekana rasmi zaidi. Kama mwenye kazi, mikutano au hafla za kijamii. Shati hutoa mtazamo wa heshima na umakini. Na mara nyingi ni chaguo la mtu wanapohitaji kuonesha ustaarabu. Kwa hivyo, ninapendelea tishati kwa sababu maisha ya kawaida na starehe na shati kwa hali rasmi au maalumu. Nikihakikisha mavazi yangu yanalingana na mazingira.

Kwanza kabisa, ningemshauri mtu anayeanza kazi kujifunza kwa makini. Ni muhimu kuelewa taratibu, kanuni na utamaduni wa mahali anapofanya kazi. Pili, kujenga mahusiano mazuri na wenzako ni muhimu sana. Kushirikiana vizuri na kuuliza maswali. Kusaidia kupata muongozo na msaada unapohitajia. Pia, ningemshauri kuwe na nidhamu na mpangilio wa kazi. Sababu kupanga muda vizuri kunarahisisha kufanikisha majukumu bila stress. Aidha asione haya mapungufu kama aibu. Kila mtu anaanza kidogo kidogo na kujifunza kutokana na makosa. Ni sehemu ya ukuaji. Mwisho ningemshauri kubaki na mtazamo chanya na kuwa mchangamfu kwani motisha na msukumo wa ndani hufanya kazi iwe rahisi na yenye matokeo bora. Ushauri huu unanisaidia, unasaidia mtu kuanza kazi kwa imani, ufanisi na ukuaji wa kitaaluma.

Ninacho fanya kuwatia moyo wenzangu ni kuwasikiliza kwanza kwa makini. Mara nyingi watu wanahitaji mtu wa kuwaelewa kabla ya kupewa ushauri. Na wapa maneno ya kutia moyo na kuwahakikishia kuwa changamoto wanazopitia ni za kawaida na zinaweza kushindwa. Pia napenda kuwapongeza wanapofanya vizuri hata kuwa mafanikio madogo. Kwa sababu hilo linaongeza kujiamini nikiona mtu amechoka au amekata tamaa hujaribu kumkumbusha malengo yake na sababu iliyo mfanya aanze. Wakati mwingine ninawasaidia kwa vitendo kama kushirikiana nao kazini au kuwapa msaada wanaohitaji. Pia huwa nawachekesha kidogo au kushiriki hadithi chanya hili kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla kuwatia moyo wenzangu kunahitaji huruma, uvumilivu na moyo wa kujali ili wajiskie kuwa hawako pekee yao.

Nina jenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine kwa kuanza na mawasiliano mazuri na heshima. Huwa nasalimia kila mtu na kuonyesha tabasamu jambo ambalo hufanya mazingira ya kazi yawe rafiki. Pia napenda kusikiliza maoni ya wenzangu na kuheshimu hata kama hatukubaliani ninapofanya kazi ya pamoja. Nahakikisha nashirikiana vizuri na kutoa msaada pale inapo itajika. Kua mwaminifu ni kutimiza majukumu yangu kwa wakati usaidia kujenga uwaminifu kati yangu na wenzangu. Pia huepuka maneno au vitendo vinavyoweza kuleta migogoro kazini. Wakati mwingine, napata muda wa kuzungumza nao nje ya kazi. Jambo linalo saidia kuimarisha urafiki. Kwa ujumla, inalenga mahusiano kwa kuwa mtu mnyenyekevu, mkarimu na anaye jali wengine.

Napenda kununuwa vitu katika maeneo yanayo nirahisishia kupata kile ninacho hitaji kwa bei nzuri na ubora mzuri. Mara nyingi kununuwa dukani karibu na ninapoishi kwa sababu ni rahisi na kuna mawasiliano mazuri na wauzaji. Kwa bidhaa kubwa au za matumizi ya muda mrefu. Napenda kwenda kwenye maduka makubwa kwa sababu huwa na chaguo nyingi na bezi zilizo wazi. Wakati mwingine hununua sokoni hasa vyakula kama matunda na mboga kwa kuwa huwa safi na bei ni nafuu. Pia napenda kununua mtandaoni pale ninapo hitaji vitu maalum au nisipo kuwa na muda wa kuenda dukani. Kwa ujumla kuchagua mahali pa kununua kulingana na urahisi bei na ubora wa bidhaa.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya ng'ombe naipenda kwa sababu ina ladha nzuri na inaeza kupikwa kwa njia nyingi tofauti kama kuchoma, kuchemsha au kukaanga. Nyama ya ngombe pia ushibisha vizuri na inanipa nguvu hasa nikila pamoja na ugali au wali. Napenda sana nyama choma nikiwa na marafiki au familia sababu huleta furaha na mazungumzo mazuri. Ingawa pia napenda nyama nyingine kama kuku au mbuzi, nyama ya ng'ombe hubaki kuwa chaguo langu la kwanza.

Napenda kufanya mambo mengi pamoja na familia angu kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijiskie nipo nyumbani. Tunapenda kutumia muda pamoja, tukizungumza na kushirikiana abari za siku zetu. Wakati mwingine tunapika pamoja, hasa chakula cha jioni na kila mtu usaidia kwa njia yake. Pia tunapenda kutazama runinga au filamu. Pamoja, jambo linalotupa nafasi ya kucheka na kufurahia. Mwishoni mwa wiki hupenda kutembelea ndugu au kuenda matembezini kwa familia. Shuguli hizi hutusaidia kuimarisha upendo na mshikamano kati etu. Familia yangu inanifundisha umuhimu wa kushirikiana, kueshimiana na kusaidiana katika maisha ya kila siku.

Kwa siku, ninahitaji kunywa maji ya kutosha ili kuweka mwili wangu katika hali nzuri ya afya. Kwa kawaida, hunywa kati ya lita mbili hadi tatu za maji kwa siku. Ingawa kiasi hiki kinaweza kubadilika kulingana na shughuli, ninazofanya na hali ya hewa. Nikiwa nafanya kazi nzito au wakati wa jua kali, huongeza unywaji wa wa maji ili kuzuia upungufu wa maji mwilini. Huwa nakunywa maji asubuhi ninapoamka kabla ya kula chakula cha asubuhi na pia kati ya milo. Wakati wa mchana na jioni huendelea kunywa maji kidogo kidogo. Kunywa maji hunisaidia kuwa na nguvu, kuimarisha mmeng'enyo wa chakula na kuweka ngozi yangu katika hali nzuri. Pia hunisaidia kupunguza uchovu na maumivu ya kichwa. Kwa ujumla, ninaamini kunywa maji ya kutosha ni jambo muhimu sana kwa afya ya mwili na akili kila siku.

Mimi hupata habari kutoka vianzo mbalimbali vinavyo tegemewa na vya kuaminika. Kwa kawaida napenda kusoma magazeti jarida na tovuti za habari zinazotoa taarifa za haraka na za kina. Pia hupata habari kupitia redio na televisheni, hasa pale zinapotoa taarifa za ndani na za kimataifa. Wakati mwingine, napata habari pia kupitia mitandao ya kijami, lakini nakagua kwa makini ili kuhakikisha taarifa ni sahihi na siyo uongo. Ninasoma pia ripoti na machapisho rasmi kutoka mashirika au serekali ili kupata data sahihi. Kwa ujumla, ninajitahidi kupata habari kutoka vianzo vingi tofauti ili niwe na picture kamili na ya kweli ya kinacho endelea. Njia hii husaidia kuunda maamuzi sahihi na kuelewa vizuri matukio ya kila siku. Habari ni muhimu kwa kila mtu ili kuwa na ufahamu wa mambo yanayo nizunguka.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto sana. Kucheza na watoto hunipa furaha na hunifanya nijisikie mchanga moyoni. Watoto wana mawazo ya ubunifu na huwa wakweli. Jambo linalofanya kucheza nao kufurahishe zaidi. Napenda kucheza michezo rahisi kama kukimbizana, mpira au michezo ya kuimba na kurukaruka. Pia, napenda kusikiliza hadithi zao na maswali yao kwa sababu hunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti. Kucheza na watoto hunisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Zaidi ya yote, nina amini kucheza na watoto ni njia nzuri ya kujenga uhusiano mzuri nao na kuwafanya wajisikie kupendwa na kuthaminiwa.

Ninapendelea suruali zaidi kuliko sketi kwa sababu ni rahisi kuvaa na inafaa kwa shughuli nyingi. Suruari hutoa uhuru wa mwendo na haina kizuizi. Hivyo ni rahisi kufanya kazi, kutembea au kushiriki michezo bila shida. Pia ni rahisi kushirikiana na viatu tofauti na inaweza kuvaliwa katika hali ya kawaida au za ki formal. Ingawa sketi inaweza kuonekana nzuri na maridadi mara nyingi haina urahisi wa suruali. Hasa katika shughuli za kila siku kwa hivyo, ninapendelea suruali kwa sababu inachanganya urahisi, faraja na mtindo kwa wakati mmoja. Suruari pia ni moja bora katika hali za hewa baridi au katika mtu anahitaji ulinzi wa miguu na miguu chini. Kwa ujumla, suruali ni chaguo langu la kwanza kila siku.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda zaidi ni kipindi cha habari. Napenda kipindi hiki kwa sababu hunisaidia kujua kinachoendelea nchini na duniani kwa ujumla. Kupitia habari najifunza mambo mapya kuhusu siasa, uchumi, michezo na masuala ya kijami. Pia hunisaidia kuwa na uelewa mpana na kufanya maamuzi sahihi katika maisha ya kila siku. Mbali na habari wakati mwingine napenda pia vipindi vya tamthilia kwa sababu vina burudani na mafunzo ya maisha. Hata hivyo, habari hubaki kuwa kipenzi changu cha kwa sababu unifanya nijisikie nipo karibu na matukio ya kila siku.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole, fingerprint, pale ni napoezana. Hii usaidia kulinda simu yangu na data zilizomo, ndani yake, dhidi ya watu wa sio ruhusiwa. Mfumo huu ni rahisi kutumia kwa sababu hawitaji kuingiza nenosiri kila wakati. Unachofanya ni kueka kidole chako kwenye scanner na simu hufunguka haraka. Pia unahakikishia usalama zaidi kuliko maneno ya siri rahisi. Kwni vidole ni viya kipekee kwa kila mtu. Mfumo wa vidole pia ufanya shuguli za malipo mtandaoni kuwa rahisi na salama. Hata hivyo bado ni muhimu kuwa makini na vidole vyako na kuhakikisha simu haina mgongano au uharibifu kwenye sensor. Kwa ujumla, mfumo hu hufanya maisha kukuwa rahisi na salama kwa wakati mmoja.

Wakati ninapo hisi wasiwasi, hujaribu kuanza kutulia na kupumua taratibu ili kupunguza mawazo yanayo nisumbua. Kupumua kwa kina hunisaidia kurudisha utulivu wa akili na mwili. Pia napenda kujitenga kidogo na mazingira yanayo niletea msongo wa mawazo kama kelele au watu wengi. Wakati mwingine, husikiliza muziki laini au kusoma kitabu ili kuhamisha mawazo yangu. Nikihisi wasiwasi unaendelea hujaribu kuzungumza na rafiki au mwanafamilia ninaye muamini. Kwa sababu, hushirikisha wengine kunipa nafuu. Pia kufanya mazoezi mepesi kama kutembea au kunyoosha mwili hunisaidia sana. Kwa ujumla, kujitahidi kukumbuka kukuwa kuwa wasiwasi ni hali ya kawaida na hupita hivyo najipa muda wa subira hadi njisikie nafuu tena.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni WhatsApp. Napenda kutumia WhatsApp kwa sababu inarahisisha kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini. Kupitia programu hii ninaweza kutuma ujumbe mfupi kupiga simu za sauti au video na kushirikiana faili kama picha na nyaraka. Pia huwa napenda kutumia WhatsApp kushiriki habari muhimu au kupanga mikutano ya kazi. Mbali na Whatsapp pia hutumia mara kwa mara. Programu za mitandao ya kijami kama Twitter au Instagram. Lakini Whatsapp hubaki muhimu zaidi kwa mawasiliano ya moja kwa moja na watu ninaowajua. Programu hizi hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na kunisaidia kuungana na watu kwa haraka. Popote pale nilipo. Kwa ujumla, programu hizi nisehemu ya kawaida ya ratiba yangu ya kila siku.

Utotoni mwangu nilipenda kufanya mambo mengi ya kucheza na kujifunza. Nilipenda sana kucheza na marafiki zangu nje. Kama kukimbizana kucheza mpira na michezo ya kuruka kamba michezo hii ilinifanya nijiskie huru na mwenye furaha. Pia nilipenda kuangalia katuni kwenye televisheni hasa wakati wa jioni au mwishoni mwa wiki. Wakati mwingine nilipenda kuchora picture na kuandika vitu vidogo kwenye daftari langu. Nilifurahia pia kusaidia wazazi wangu kazi ndogo ndogo za nyumbani kama kufagia au kuchota maji. Shuleni nilipenda masomo yaliohusisha kusoma hadithi na kuimba. Utotoni nilikuwa na ndoto nyingi na mawazo ya ubunifu na nilifurahia kila siku kwa urahisi. Kumbukumbu za utotoni, pado hunipa tabasamu kwa sababu zilijaa furaha, urafiki na uhuru wa kuwa mimi mwenye.

Ningependa kuona maendeleo makubwa katika jamii yetu, katika nyanja za elimu, afya na ajira. Kwanza, ningependa elimu iwe rahisi kufikika na bora kwa kila mtoto, bila kujali hali ya kifedha au kijeografia. Ili kila mmoja awe na fursa ya kujifunza na kuleta mabadiliko katika maisha yake. Pili, ningependa huduma za afya ziwe za haraka, salama na nafuu, ili watu wote wawe na afya bora na maisha marefu. Aidha, ningependa ajira ziwe nyingi na zenye malipo sawa, hasa kwa vijana, ili kupunguza umaskini na kueka jamii katika hali ya ustawi. Pia, ningependa jamii iwe salama, yenye usawa na kijinsia, na watu wakisaidiana badala ya kugombana. Kwa ujumla, maendeleo ninayotarajia ni yale yanaongeza fursa, ustawi na furaha kwa kila mwanajamii.

Kazini ninashughulikia muda kwa kupanga kazi zangu mapema na kuhakikisha kila jambo linafanywa kwa wakati. Kila asubuhi, huanza kwa kutengeneza orodha ya kazi za siku. Nikitenga muda maalumu kwa kila shughuli. Hii inanisaidia kuona ni kazi zipi zinaweza kukamilika haraka na ni zipi zinahitaji muda mrefu. Pia hujaribu kuepuka usumbufu kama simu au ujumbe wa muda wote. Wakati wa kufanya kazi muhimu, nikimaliza kazi moja, hupitia na kupanga kazi inayofuata ili kila kitu kiende kwa mpangilio mzuri. Nikiona kazi inachukua muda zaidi ya ule nilio jipangia, hujaribu kubadilisha mbinu au kuomba msaada ili kuimaliza. Kwa ujumla, usimamizi wa muda kazini unahakikisha ninafanya zoezi kwa ufanisi, kuepuka msongo wa mawazo na kufika malengo ya siku kwa urahisi.

Ninapo shugulikia muda wa mwisho, huwa napanga kwanza kazi yangu mapema kadri inavyo wezekana, ilikuwepuka msongo wa mwisho. Huwezi kusubiri hadi dakika za mwisho. Bali, huanza kutekeleza majukumu hatua kwa hatua. Nikiona muda unakaribia kuisha na bado kazi haija kamilika. Huongeza juhudi na kuzingatia zaidi kazi muhimu. Huku nikiepuka mambo yasiyo ya lazima mara nyingine, huomba msaada kutoka kwa wenzangu ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Pia, hujaribu kutumia mbinu za kuharakisha kazi bila kupoteza ubora. Kama kufanya vipengele vyote sambamba kama kutumia teknologia baada ya kukamilisha kazi hupitia tena ili kuhakikisha hakuna makosa kabla ya kuwasilisha. Kwa ujumla, kushughulikia muda wa mwisho, kuna hitaji mpangilio mzuri, kuzingatia vipao mbele na kutimiza kwa bidii ila stress siyo ya lazima.

Napenda kununua vitu vinavyonisaidia maisha yangu ya kila siku. Na pia vinavyonipa furaha kwanza. Napenda kununua vyakula bora na safi, hasa matunda na mboga. Kwa sababu, husaidia afya yangu na kunifanya nijisikie vizuri. Pia napenda kununua mavazi, rahisi na yenye mtindo kama suruali, tishati au viatu vinavyofaa kwa shuguli za kila siku. Wakati mwingine napenda kununua vitabu au magazeti kwa sababu huchangia kujifunza mambo mapya na kupata burudani. Pia napenda kununua vifaa vya teknolojia kama simu au vifaa vya kielektroniki ambavyo hufanya maisha yangu kuwa rahisi na ya kufurahisha. Kwa ujumla napendelea kununua vitu vinavyoongeza faraja, elimu na burudani katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na marafiki zangu kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kupumzika. Mara nyingi tunapenda kukutana na kuzungumza kushirikiana habari za maisha na kucheka pamoja. Pia, tunapenda kutoka matembezini kama kuenda kutembea kule nje au kunywa chai pamoja. Wakati mwingine, tunacheza michezo kama mpira au michezo ya ndani ili kujiburudisha. Tunapenda pia kushirikiana mawazo na kusaidiana pale mmoja wetu anapo kuwa na changamoto. Kua na marafiki hunifanya nijisikie kuungwa mkono na kudhaminiwa. Muda ninao tumia na marafiki zangu hunipa nguvu mpya na kunisaidia kujenga kumbukumbu nzuri zinazo dumu kwa muda mrefu.

Kinacho nifanye nicheke ni hasa vitu vinavyokuwa vya vichekesho na vinavyo nifurahisha moyo napenda kucheka pale ninapo kuwa na marafiki au familia. Hasa wakati tunashirikiana hadithi za kuchekesha, kejeli zisizo hatari au tukicheka kwa makosa madogo ya kila siku. Pia napenda kucheka nikiwa na hali zisizo za kawaida lakini zisizo hatarishi. Kama tabia za wanyama au watoto wanapo jaribu kufanya jambo gumu kwa njia za vichekesho. Filamu za vichekesho au video fupi zenye ucheshi pia hunifanya nicheke sana. Kwa ujumla, kucheka kuna nifanya nijiskie furaha, kunilea moyo na kupunguza msongo wa mawazo. Cheko chema ni njia nzuri ya kushirikiana na wengine na kuleta hali ya furaha na urafiki.

Mji ninayo penda kutembea duniani ni Paris, ufaransa. Napenda Paris kwa sababu ni mji unao jumuisha historia sana na utamaduni kwa kiwango kikubwa. Nilivutiwa sana na majengo yake ya kihistoria kama vile Eiffel Tower, Lauvry na Lotredame. Kutembea barabara zake zenye mahema madogo na maduka ya kipekee kunanifanya nijiskie furaha na huru. Pia napenda kufurahia vyakula vya kienyeji kama Croissant na kahawa baridi kando ya mto Seini. Mji huu pia unamandhari ya kuvutia hasa wakati wa jioni ambapo taa za jiji zinapaka muanga kwenye barabara na madaraja. Kutembelea Paris, kunanipa nafasi ya kujifunza utamaduni, tofauti, kuona sanaa za kipekee na pia kupumzika huku ni kifurahia mandhari ya kuvutia. Nibmji unao gusa moyo na akili kwa namna ya kipekee.

Ndio, napenda sana kusikiliza redio kwa sababu ni njia nzuri ya kupata habari, burudani na muziki popote pale nipo. Kila asubuhi napenda kuanza siku yangu kwa kusiliza vipindi vya habari vinavyo nipa taarifa za haraka kuhusu matukio ya ndani na nje ya nchi. Hii inanisaidia kuwa na ufahamu wa mambo yanayo ongelewa na kuweza kupanga siku yangu vizuri. Zaidi ya habari, napenda pia vipindi vya muziki kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijisikie huru, hasa wakati wa kazi au safarini. Mara nyingine napenda kusikiliza vipindi vya mazungumzo vinavyishilikisha maoni na hadithi za watu tofauti. Jambo linalo nipanua mtazamo na kunifundisha mambo mapya. Kusikiliza redio pia kuna nisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, redio ni rafiki mzuri wa kila siku kwa habari, burudani na elimu.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza napanga kila jambo mapema na kuunda orodha ya majukumu. Hii inanisaidia kuona kazi zipi muhimu zaidi na zipi zinaweza kufanywa baadae. Kila wakazi utiwa muda maalum. Ili nipange muda wangu vizuri na kuepuka kusita au kuchelewa. Wakati wa kufanya kazi, uzingatia kuondoa usumbufu kwa simu au ujumbe usio muhimu. Ili nishugulikie kikamilifu nikiona kazi inachukua muda mrefu zaidi nanilivyo panga, hujaribu mbinu nyingine au kuomba msaada kutoka kwa wenzangu ili kukamilisha kwa haraka. Pia, upitia kazi mara ya mwisho kabla ya kuwasilisha ilikuhakikisha hakuna makosa. Kwa ujumla, kukamilisha kazi kwa wakati unahitaji mpangilio mzuri kuzingatia vipaombele, bidii na nidhamu binafsi ili kuhakikisha kila jambo linamfanyika kwa ufanisi na kwa wakati ulio wekwa.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Kulima bustani hunipa furaha na utulivu wa akili. Napenda kupanda mboga au maua na kuzitunza hadi zikue. Kwa sababu, hunifanya nijisikie ninatimiza jambo muhimu. Kazi ya bustani hunisaidia pia kufanya mazoezi ya mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Kuona mimea ikikuwa vizuri hunipa motisha na kunifundisha subira. Pia, bustani hutoa chakula safi na salama kwa familia. Kwa ujumla, ukulima bustani ni shuguli nzuri inayo changanya kazi, burudani na manufaa kwa afya na mazingira.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist cha Paulo Coelho. Ninapenda kitabu hiki kwa sababu kinafundisha umuhimu wa kufuata ndoto na malengo ya maisha bila kujali changamoto zinazojitokeza. Hadithi ya kijana anayeanza safari ya kutafuta hazina inafundisha kuwa kila mtu ana jukumu lake na nafasi ya kupata furaha kupitia bidi. Subira na jukumu na imani pia kitabu hiki kina mashairi na methali nzuri zinazoweza kutia moyo na kufikirisha msomaji, kila wakati ninaposoma huniwazia mambo mapya na kunifanya nijisikie chanya kuhusu maisha. Zaidi ya hayo, hadithi hii ni rahisi kueleweka lakini yenye maana ya kina, jambo linalofanya niweze kuisoma tena na tena bila kuchoka. Kwa ujumla, kitabu hiki ni mchanganyiko wa burudani na mafunzo. Na ni chaguo langu la kwanza pale ninapohitaji motisha au mwongozo wa maisha.

Kila siku ninatumia zana mbalimbali za dijiti ambazo hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na yenye tija. Kwanza napenda kutumia simu ya mkononi kwa mawasiliano kupitia whatsapp, barua pepe na mitandao ya kijamii. Pia napenda kutumia kompyuta kwa kazi za masomo au kazi za ofisi kama kuandika ripoti, kufanya hesabu au kutafiti kwenye mtandao. Kwa mawasiliano ya video au mikutano ya mtandaoni, napenda kutumia zana kama Zoom au Google Meet. Ambazo hufanya iwe rahisi kushirikiana na wenzangu popote pale. Zaidi ya hayo, napenda kutumia kalenda za kidijiti ili kupanga ratiba yangu na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati. Zana zingine za dijiti ninazotumia ni programu za kuhifadhi nyaraka kama Google Drive na programu za burudani kama muziki au podcast apps. Kwa ujumla, zana hizi hufanya kazi, mawasiliano na burudani kuwa rahisi kila siku.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki hasa gita. Kupiga gita hunipa furaha na hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Napenda kujifunza nyimbo mpya na kujaribu midundo tofauti. Hata kama si mtaalamu sana mziki hunifanya nijiskie huru na kunisaidia kueleza hisia zangu kwa njia rahisi wakati mwingine hupiga mziki nikiwa peke yangu na wakati mwingine mbele ya marafiki kwa ajili ya burudani. Kupiga chombo cha muziki pia, hunifundisha subira na nidhamu kwa sababu huitaji mazoezi ya mara kwa mara. Kwa ujumla, muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu na huniletea amani ya moyo na furaha.

Ninapendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu kunyoa kunanifanya nijisikie safi, nadhifu na mwenye kujiamini zaidi. Kila siku ninahakikisha ngozi yangu na uso viko katika hali nzuri. Kwani kunyoa husaidia kuondoa nywele zisizohitajika na kufanya uso wangu kuonekana vizuri. Pia, kunyoa ni rahisi kudumisha kuliko ndevu, ambayo inahitaji matunzo ya ziada kama kupamba au kunawa mara kwa mara. Kwa mazingira ya kazi au sherehe rasmi, kunyoa hufanya nijisikie niko tayari na niko makini, jambo linaloongeza heshima na kuaminika mbele ya wengine. Ingawa baadhi ya watu huchagua kuvaa ndevu kwa sababu ya mtindo au utambulisho. Mimi nahisi kunyoa kunalingana zaidi na maisha yangu ya kila siku na kunipa faraja ya mwili na hisia. Kwa ujumla kunyoa kunachanganya usafi, faraja na mtindo kwa wakati mmoja. Jambo linalonifanya nijisikie mzuri kila siku.

Hali ya hewa ninayo penda zaidi ni ile ya joto la wastani. Lisilokali sana na lenye upepo mwanana. Hii ni kwa sababu hali kama hiyo unifanya nijisikie huru na rahisi kusafiri. Kufanya kazi au kucheza nje bila kero. Napenda pia siku za jua zenye. Mwangaza mzuri lakini si joto kali. Kwani joto kali hupunguza urahisi wa mwili na kunifanya nicheke haraka. Hali ya hewa, yenye mvua mwepesi pia ninapenda mara nyingine, hasa wakati wa kupumzika au kukaa ndani, kwani hutoa utulivu na amani. Hali ya hewa ya wastani pia inafaa kwa shuguli za nje kama matembezi, michezo au kulima bustani. Kwa ujumla, hali ya hewa ninayo pendelea ni ile inayo changanya joto la kupendeza upepo mwanana na mwanga wa jua ambayo unifanya nijisikie vizuri na furaha.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kuangalia nyota hunipa utulivu wa akili na hunifanya ni tafakari maisha kwa kina. Usiku wenye anga safi na nyota nyingi, hunivutia sana. Hasa nikiwa mbali na kelele za mji napenda kutazama nyota na kufikiriya ukubwa wa ulimwengu na nafasi ya binadamu ndani yake. Pia, hunifanya nijisikie mwenye shukrani na unyenyekevu. Wakati mwingine, napenda kuangalia nyota nikiwana marafiki au familiya. Tukizungumza polepole na kufurahia ukimya wa usiku. Kwa ujumla, kuangalia nyota ni shughuli rahisi lakini yenye maana kubwa. Inayo saidia kupunguza mawazo na kuleta amani ya moyo.

Mahali paki historia ningependa kutembelea ni piramidi za misri. Napenda eneo hili kwa sababu li na historia ndefu na ya kufutia sana kuhusu ustarabu wa kale wa misri. Piramidi zinavutia kwa ukubwa wake, umri wake na namna zilivyo jengwa bila teknolojia ya kisasa. Ningependa kujifunza zaidi kuhusu wa falme wa misri ya kale. Maisha yao na amani imani zao. Kutembelea piramidi mwekua nafasi nzuri ya kuona moja kwa moja, moja wapo ya majabu ya dunia na kuelewa mchango wa kihistoria katika maendelewo binadamu. Pia, ningependa kuona makumbusho ya liyo karibu ili kujifunza zaidi kuhusu sana na maandishi ya kale. Kwa ujumla, ni mahali pa kihistoria palipo jasiri, maarifa na hadithi za kuvutia.

Kumbukumbu nzuri ninalo kutoka utotoni ni michezo na matembezi niliyokuwa nikifanya na marafiki zangu nje ya nyumba. Tulicheza michezo rahisi kama kukimbizana, kuruka kamba na mpira na kila siku ilikuwa ya furaha na kicheko. Kila likizo au jioni tulipokuwa na muda wa bure tulikamata nafasi ya kucheza pamoja, kushirikiana na kufurahia urafiki wetu. Pia kumbukumbu nzuri nilikizo za familia tulipo kuwa tukitembea pamoja. Kuangalia mandhari au kushiriki shughuli ndogondogo za nyumbani. Nilipenda pia masomo niliyokuwa nikifurahia shuleni hasa wakati wa kuimba, kusoma hadithi na kufanya michoro. Kumbukumbu hizi zimenifanya nijisikie furaha, urafiki na uhuru wa utoto. Hadi leo, mara ninapo kumbuka nyakati hizo, hunipa tabasamu na hisia nzuri. Kwani nilijazwa na upendo, furaha na mshikamano wa familia na marafiki.

Muziki ninaousikiliza mara nyingi ni muziki wa kisasa wa pop na R&B. Napenda muziki huu kwa sababu unanifanya nijisikie furaha, unanipunguzia msongo wa mawazo na kunipa motisha wakati wa kufanya kazi au michezo. Napenda nyimbo zilizo na midundo yenye nguvu kidogo lakini pia zile zenye maneno ya hisia na yenye maana. Wakati mwingine, pia napenda kusikiliza muziki waki fall lore au wa asili wa Afrika. Hasa pale, ninapotaka kufurahia tamaduni za nchi zetu au kupumzika kwa utulivu. Muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Kwa sababu, hunisaidia kujieleza, kuhamasika na kushirikiana hisia na marafiki au familia. Kwa ujumla, aina za muziki ninazozipenda mara nyingi ni zile zinazoongeza furaha, utulivu na hisia nzuri katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda sanaa ya uchoraji na muziki zaidi. Uchoraji hunivutia kwa sababu unaonyesha hisia, mawazo na hadithi kwa kutumia rangi na michoro. Napenda kuona picha zinazo wakilisha maisha ya kila siku, mazingira ya asili au utamaduni wa watu. Kwa sababu hunifanya nitafakari na kuelewa dunia kwa mtazamo tofauti. Mziki pia ni aina ya sanaa ninayo ipenda sana kwa sababu huweza kugusa hisia za mtu moja kwa moja. Kupitia mziki mtu anaweza kueleza furaha, huzuni au matumaini bila maneno mengi. Pia napenda sanaa inayo husiana na utamaduni wa kiAfrika kama vinyago, ngoma za asili na mapambo ya mikono. Kwa sababu vinaonyesha historia na utambulisho wa jamii kwa ujumla napenda sanaa inayobeba ujumbe, hisia na maana halisi ya maisha.

Nguvu zangu kazini ni bidii, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na wengine vizuri. Bidii husaidi kuhakikisha kila kazi ninayopewa inakamilika kwa ufanisi na kwa wakati unao faa. Nidhamu inaniwezesha kufuata ratiba, kuepuka kuchelewa na kushugulikia majukumu yangu kwa umakini. Haitha, ina nguvu ya ushirikiano na mawasiliano mazuri. Hii inaniwezesha kushirikiana na wenzangu, kusikiliza maoni yao na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya timu. Nguvu nyingi ni kufikiria kwa haraka na kutatua matatizo madogo, yanayo jitokeza kazini. Jambo linalo saidia kuendeleza kazi, bila kusimama. Pia inanguvu ya kujitambua na kupanga muda vizuri, ili kuhakikisha kila kitu kinapangwa kwa ufanisi. Kwa ujumla, nguvu zangu kazini, uchanganya ufanisi binafsi, mshikamano wa timu na utendaji mzuri wa kila siku.

Ndio, ninavaa saa kila siku. Saa hufanya kazi muhimu ya kunipa muda sahihi wa majukumu yangu na kunisaidia kupanga ratiba zangu. Pia, huchangia mtindo na muonekano wangu. Hasa pale ninapohitaji kuonekana rasmi au kazini. Kwa kawaida, ninavaa saa rahisi na yenye mtindo. Ambayo ni rahisi kusoma muda haraka. Wakati mwingine, ninavaa saa za kielektroniki zinazoweza kunipa taarifa za ziada kama tarehe, jua au hatua za kiafya. Kuvaa saa kunanisaidia kuwa na nidhamu, kupanga muda wangu vizuri na kuhakikisha sina kuchelewa kwa kazi au mikutano. Kwa ujumla, saa si kifaa tu cha muda bali ni pia sehemu ya maisha yangu kila siku. Ikichangia usahihi na mtindo wa kibinafsi.

Nina jilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuchukua hatua makini za usalama wa kidijiti. Kwanza upakua programu na faili tu kutoka vyanzo vilivyo tegemewa na kuwakikisha antivirus yangu iko hai na ina imesasishwa. Pia nakaguwa mara kwa mara mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii na kuakikisha taarifa zangu binafsi hazionekani kwa watu wasio ruhusiwa. Natumia nyuila ngumu na za kipekee kwa kila akounti na mara nyingi uchanganya na uthibitishaji wa hatua mbili ili kuongeza usalama. Pia, hausiwezi kubofia viungo visivyo julikana au kufungua barua pepe zisizo na uwakika kwa sababu vinaweza kuwa na virusi au utapeli. Nikiona vitisha vinavya weza kutokea, hupiga ripoti au kuzuhia akounti zisizo salama. Kwa ujumla, ninajilinda kwa kuwa makini, kutumia teknolojia ya usalama na kuwa na tahadhari kila wakati ninapo kuwa mtandaoni.

Ninaishi katika jiji la mji wakati ambalo, lina mchanganyiko mzuri wa mandhari ya asili na maendeleo ya kisasa. Mahali ninapo ishi kuna nyumba za makazi, maduka, shule na sehemu za burudani. Jambo lina nifanya maisha kuwa rahisi na ya kufurahisha. Mtaa wangu ni tulivu na watu wanashirikiana kwa amani. Jambo linalo nifanya nijisikie salama. Karibu na nyumba yangu, kuna pia bustani na sehemu za kucheza. Ambapo nina weza kutembea au kupumzika nikiwa nje. Huduma za maji, umeme na usafiri zinapatikana kwa urahisi. Jambo linalo rahisisha shughuli za kila siku. Wakati wa jioni napenda kutembea kando ya mitaa au kuzungumza na majirani wangu. Kwa ujumla mahali ninapo ishi ni rafiki si salama na lenye mazingira mazuri yanayo ongeza furaha na utulivu katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda zaidi chakula kisicho na mafuta kwa sababu husaidia mwili wangu kuwa na afya nzuri na nguvu. Chakula kisicho na mafuta kinasaidia kudumisha uzuri, mzi mzuri, uzito, kuimarisha mwili na kuzuia magonjwa yasio ya lazima. Napenda kula mboga, matunda na vyakula vinavyopikwa kwa njia rahisi bila mafuta mengi. Ingawa mara nyingine hupenda pia kula chakula chenye mafuta kidogo kama nyama au samaki napendelea kiasi kidogo tu ili lishe liwe salama na mwili ujisikie vizuri. Chakula kisicho na mafuta pia hufanya nifurahie ladha asili ya vyakula na kunisaidia kuwa na nishati ya kutosha kwa shuguli za kila siku. Kwa ujumla, napendelea vyakula vinavyonipa afya, nguvu na furaha bila kupoteza ladha.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali na nyama ya ng"ombe pamoja na mboga. Napenda chakula hiki kwa sababu hunishibisha vizuri na hunipa nguvu kwa shuguli za kila siku. Ugali ukiwa moto unalatha nzuri sana. Asa unapoliwa na nyama iliyopikwa vizuri au kuchomwa. Mboga huongeza latha na pia utoa lishe muhimu kwa mwili. Chakula hiki hunikumbusha nyumbani na familia kwa sababu mara nyingi hupikwa wakati wakukutana pamoja. Pia ni chakula rahisi kupatikana na kinacho pendwa na watu wengi. Kila ninapo kula chakula hiki, hujiona nimeridhika na mwenye furaha.

Chakula ni nachokipenda kula jioni ni supu ya mboga na ugali. Napenda chakula hiki kwa sababu ni laini haina mafuta mengi na hunipa hisia ya usafi na utulivu kabla ya kulala. Supu ya mboga huupa mwili virutubisho muhimu na pia hunifanya nijisikie nimeshiba bila uzito mwingi. Napenda pia kula pamoja na nyama au samaki kidogo. Jambo linaloongeza ladha na lishe. Chakula hiki hufanya jioni kuwa ya amani na furaha. Hasa nikiwa na familia au marafiki. Pia napenda jioni kuwa kula chakula rahisi. Chenye afya na kinachoongeza nishati kidogo bila kusababisha uchovu. Kwa ujumla, supu ya mboga na ugali ni chaguo langu la kwanza. Kwani chakula cha jioni kwa sababu, huchanganya ladha, afya na furaha ya familia.

Ndiyo, nashauri na kusaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali, kulingana na uwezo wangu. Kwanza, napenda kusaidia kwa kutoa ushauri na msaada wa mawazo kwa watu wanaohitaji, hasa vijana au marafiki wanaokumbana na changamoto. Pia, hushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, michango ya kijamii au kusaidia majirani pale inapohitajika. Wakati mwingine, hutoa msaada mdogo kama kushirikiana, chakula, muda au maarifa kwa wale walio katika hali ngumu. Pia, ninajitahidi kuwa mfano mzuri kwa kuheshimu wengine, kufuata sheria na kuhimiza amani na umoja. Kwa ujumla, ninaamini kusaidia jamii kunaanza na mambo madogo madogo ya kila siku. Yanayoleta mabadiliko chanya kwa watu wanaonizunguka.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Ingawa bado niko katika hatua ya kujifunza. Nilianza kwa kujifunza misingi kama kushika gitaa vizuri, kupiga kodi, chache na kufuata midundo rahisi. Kujifunza gitaa kulinipa furaha sana kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza na kupunguza mawazo. Ingawa haikuwa rahisi mwanzoni, nilijifunza kuwa subira na kufanya mazoezi mara kwa mara. Hadi sasa naeza kupiga nyimbo chache rahisi na kuimba pamoja nazo. Kujifunza kupiga gitaa kumeongeza upendo wangu kwa muziki na kunipa hamasa ya kuendelea kujifunza zaidi.

Wakati wa furaha, n inajifurahia kwa njia mbali mbali. Kwanza, napenda kushirikiana na familia au marafiki zangu. Tukicheka, kuzungumza au kufanya michezo ya pamoja. Pia napenda kusikiliza muziki unaonifanya nicheke na nijisikie huru. Wakati mwingine, hupenda kutoka nje kama kutembea au kuenda kwenye bustani ili kufurahia anga safi na mandhari nzuri. Pia napenda kufanya mambo madogo ya burudani kama kucheza gitaa au kuangalia filamu nzuri. Napenda pia kushiriki furaha yangu kwa kushirikisha wengine. Kwa mfano kuwasaidia au kuwatia moyo watu jambo linaloongeza hisia za furaha ndani yangu. Kwa ujumla ninajifurahisha kwa kufanya mambo yanayonifanya nijisikie huru. Kushirikiana na wengine na kufurahia kila tukio dogo linalonipa furaha.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali, zinazo lenga kuleta mabadiliko chanya. Kwanza, napenda kushiriki katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira, mikutano ya kijiji au mtaa, na shuguli za kusaidia wenye uhitaji. Pia, ujitolea kutoa msaada wa mawazo na ushauri kwa vijana au majirani wanao kutana na changamoto za maisha. Wakati mwingine, ushiriki katika michango ya kijamii. Kama kuchangia chakula nguo au fedha pale inapohitajika aitha, ninajitahidi kuwa mfano mzuri kwa kueshimu wengine kufuata sheria na kuhimiza amani na umoja. Pia, napenda kushiriki katika shuhuli za kidini au za kijamii. Zinazo lenga kuimarisha mshikamano. Kwa ujumla, ninaamini ushiriki wa jamii unaanza na hatua ndogo ndogo. Zinazo jenga mshikamano kusaidiana na maendeleo pamoja.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii kwa sababu ninjia nzuri ya kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu. Napenda kutumia mitandao kama WhatsApp, Instagram na Twitter, kushirikiana habari, picha na mawazo. Pia, hutumia mitandao hii kupata taarifa mpya kuhusu mambo yanayofanyika ndani na nche ya nchi. Mitandao ya kijamii pia, hunisaidia kufurahia burudani, kama kuona video fupi, memes au kushiriki hadithi na marafiki. Hata hivyo, inajitahidi kutumia mitandao hii, kwa kiasi na kuwa makini na usalama wa taarifa zangu binafsi. Pia, hupunguza muda ni napo kuwa mtandaoni, ili nisishuke kwa, shughuli nyingine muhimu. Kwa jumla, mitandao ya kijami ni muhimu kwa mawasiliano, burudani na kupata taarifa lakini, lakini ni muhimu pia kutumia kwa busara na tahathari.

Naamu, ninatumia teknolojia sauti mara kwa mara kwa sababu inarahisisha maisha yangu ya kila siku. Kwa mfano, napenda kutumia voice assistance kwenye simu yangu au kompyuta kusaidia kupanga ratiba, kutuma ujumbe au kupata tarifa haraka bila kuandika. Pia usaidia wakati wa masomo au kazi kama kurekodi maelezo muhimu au kuandika maelezo kupitia sauti badala ya kuchora maneno kwa mkono. Teknolojia ya sauti pia hufanya mawasikiano kuwa rahisi. Hasa pale napo kuwa na mkono pia kazi au nikiwa safarini. Wakati mwingine pia upenda kutumia teknolojia ya sauti kwa burudani. Kama kusikiliza vitabu vya sauti au podcast. Kwa jumla, teknolojia sauti ni chombo muhimu kinacho nisa urahisi, ufanisi na burudani kwa maisha yangu ya kila siku.

Wikendi zangu napenda kuzitumia kupumzika na kufanya mambo ninayofurahia. Kwa kawaida huanza kwa kulala kidogo zaidi ili kuondoa uchovu wa wiki nzima. Baadaye napenda kufanya usafi wa nyumba au kupanga vitu vyangu ili kujiaanda kwa wiki mpya. Pia utumia muda na familia au marafiki. Tukizungumza kupika pamoja au kutembeleana. Wakati mwingine, napenda kutoka nje, kutembea, kuenda sokoni au kufurahia mazingira ya asili. Ikiwa nina muda wa ziada, napenda kusikiliza muziki, kuangalia filamu au kusoma kitabu. Jumapili mara nyingi, hutumia muda wa kutafakari, kupanga mipango ya wiki inayofuata au kushiriki shughuli za kijamii au kidini. Kwa ujumla, wikendi zangu hunisaidia kupumzika, kujijenga upya na kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu na motisha.

Ninapo shughulika na wateja hufanya hivyo kwa heshima subira na unyenyekevu. Kwanza husikiliza kwa makini, mahitaji au malalamiko yao ili kuelewa tatizo au ombi lao kikamilifu. Baada ya hapo hutoa maelezo kwa uwazi na kwa lugha rahisi ili kuhakikisha wateja wanapata ufahamu sahihi. Pia hufanya jitihada za kutatua matatizo yao haraka na kwa ufanisi. Huku nikihakikisha wanahisi kudhaminiwa na kuheshimiwa. Mara nyingine, napenda kutoa msaada wa ziada au mapendekezo yenye manufaa kwa wateja. Ili wawe na huduma bora zaidi. Pia ni muhimu kwangu kudumisha tabia ya kirafiki na ya kitaalamu. Jambo linalo saidia kuunda uhusiana mzuri na wateja. Kwa ujumla kushughulika na wateja kunahitaji usikivu heshima nidhamu na jitihada za kuhakikisha furaha na kuridhika kwao.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika, kufanya mazoezi na kufurahia mandhari ya mazingira. Maranyingi hupenda kutembea asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni tulivu na baridi kidogo. Kwani inafanya mwendo kuwa mzuri na raha zaidi. Wakati wa kutembea, napenda kufikiria mambo mbali mbali, kutafakari maisha au kusikiliza muziki ili kuongeza furaha na motisha. Kutembea pia kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza nguvu mwilini na kuboresha afya ya moyo na mapafu. Zaidi ya hayo, wakati mwingine, napenda kutembea na marafiki au familia, tukicheka, kuzungumza na kushirikiana mawazo. Kutembea kwa miguu pia hufanya nijisikie huru na kuunganisha mwili na akili. Kwa ujumla ni shughuli rahisi lakini yenye manufaa makubwa kwa afya. Akili na furaha ya kila siku.

Kinachonifanya kufurahi sana ni pale ninapokuwa na familia, marafiki au wenzangu wazuri na tunaposhirikiana kwa furaha. Kucheka pamoja, kushirikiana mawazo au kufanya shughuli ndogo ndogo za pamoja kunanifanya nijisikie furaha ya kweli. Pia furaha yangu huongezeka ninapofanikiwa katika kazi au masomo. Kama kumaliza jukumu kwa wakati au kufanikisha mradi mzuri. Muziki pia huniletea furaha. Kusikiliza nyimbo, ninazozipenda au kupiga chombo cha muziki. Kunanifanya nicheke na nijisikie huru. Kuona wengine wakifurahia au kusaidiana pia kunanifanya nijisikie furaha ya ndani. Aidha kuweza kusaidia wengine au kufanya jambo jema kwa jamii yangu. Hufanya moyo wangu ujaze furaha na kuridhika. Kwa ujumla, furaha yangu hujengwa kutoka kwenye uhusiano mzuri. Mafanikio, burudani na vitendo vya huruma kwa wengine.

Napenda kutumia GPS zaidi kuliko ramani za karatasi. Hasa wakati wa kusafiri kuenda mahali nisipopajua GPS hufanya maisha kuwa rahisi kwa kunipa maelekezo ya moja kwa moja. Kuonyesha njia fupi na kunisaidia kuepuka msongamano au kupotea. Pia GPS inaonyesha mabadiliko ya barabara papo hapo na mara nyingi hutoa maelekezo ya sauti. Jambo linalonifanya nisiwe na wasiwasi wa kuuliza njia mara kwa mara. Kwa hivyo, napenda pia kutumia ramani za kawaida. Wakati mwingine hasa kwenye safari za kujifunza au za baraba burudani. Ramani husaidia kuelewa muundo wa mji au eneo kwa ujumla na kunifanya nijifunze zaidi kuhusu umbali na mahali tofauti. Kwa hivyo, GPS ni chaguo langu la haraka na rahisi kwa safari za kila siku lakini ramani za kawaida zina nafasi muhimu pale ninapohitaji kuelewa eneo kwa kina. Kwa jumla, zote huchangia urahisi na ujuzi wasa kusafiri.

Uwezo ninaoupenda kuwa nao ni kuelewa hisia na mawazo ya wengine kwa urahisi. Uwezo huu ungenisaidia kushirikiana na watu kwa ufanisi zaidi, kusaidia wenzangu wanapo kuwa na changamoto na kuunda uhusiano mzuri wa kirafiki au kazini. Pia ningeweza kutoa ushauri bora na kutatua matatizo kwa haraka. Kwani ningeweza kuelewa hali ya mtu na mahitaji yake bila ugum. Haitha, uwezo huu ungeongeza huruma na uvumilivu. Jambo linalosaidia kuondoa migongano na kuboresha mshikamano katika jamii au timu. Ningependa pia kuwa na uwezo wa kujifunza mambo mapya. Haraka, jambo linaloniipa umuhimu wa akili na ubunifu katika hali. Kwa ujumla uwezo ungechangia maisha yangu ya kila siku kazi na jamii kwa njia nzuri. Ukinipa, ufanisi, huruma na ujuzi wa kushughulikia changamoto mbali mbali.

Ningependa kupata mafunzo ya uongozi na usimamizi wa timu kazini. Mafunzo haya yange nisaidia kuelewa jinsi ya kupanga majukumu, kushugulikia changamoto na kuhakikisha kila mfanya kazi, anafanya kazi kwa ufanisi. Pia ningependa mafunzo ya mawasiliano bora ilikuimarisha uwezo wangu wa kushirikiana na wenzangu, wateja na viongozi. Aidha mafunzo ya teknolojia na zana za kidijiti yange nisaidia kutumia programu na vifa vya kisasa kwa ufanisi zaidi. Hasa pale ni napohitaji kuratibu kazi, kupanga ratiba au kufuatilia maendeleo. Ningependa pia mafunzo ya ufahamu wa afya na usalama kazini. Pia kuhakikisha mazingira ya kazi na ni salama na yanayofa. Kwa ujumla, mafunzo haya yangeniwezesha kuwa mfanyakazi bora zaidi, kuimarisha ufanisi watimu na kuchangia maendeleo ya kampuni kwa njia kitaaluma na enye matokeo chanya.

Napenda kusherehekea sikukuu kwa njia ya kupumzika, kushirikiana na familia na marafiki na kufurahia sherehe za kitamaduni. Kwanza, napenda kupanga muda wa kushirikiana na familia, tukila chakula kizuri pamoja, kucheka na kushirikiana hadithi za familia au kumbukumbu za zamani. Pia mara nyingi napenda kushiriki katika shughuli za kijamii zinazohusiana na siku kuu kama kutoa zawadi kusaidia wahitaji au kushiriki kwenye hafla za jamii. Wakati mwingine hupenda pia kufurahia burudani kama muziki filamu au michezo midogo midogo pale nyumbani au nje. Sherehe za kitamaduni pia hufanya siku kuu na kuwa ya maana zaidi. Kwa sababu, zinahusisha mila na desturi ambazo hufundisha maadili na urafiki. Kwa jumla, kusherehekea siku kuu kunanisaidia kupumzika, kufurahia na kushirikiana na wengine kwa furaha na mshikamano.